Ninajihusisha na shughuli zinazo ongeza thamani kwa jamii na kwa watu binafsi kwa mfano natumia ujuzi wangu kusaidia wengine kushiriki katika miradi ya kijamii na kuimarisha mazingira ya watu au shule ninayo hudumu pia ninajitahidi ninajitahidi kufanya kazi zangu kwa bidii na kwa uwajibikaji ili matokeo ya kazi yangu yawe kwa na maana si kwa ajili yangu tu bali kwa manufaa ya wengine kwa njia hiyo ninahakikisha kwamba kila kitu kinachofanya kinachangia maendeleo na ustawi wa jamii kwa.

Ndiyo, napenda maua sana, yanaongeza uzuri wa mazingira, hutoa harufu nzuri, na pia huchangia hisia za furaha na amani. Zaidi, napenda aina mbalimbali za maua, kwani kila moja ina rangi na muundo wake wa kipekee, unaofanya maisha yawe na rangi.

Ningependa kupata mafunzo mbalimbali kazini, kama vile uongozi, usimamizi wa muda, mbinu za kisasa za kazi na teknolojia mpya zinazohusiana na taaluma yangu. Mafunzo haya yatanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kuongeza ujuzi wangu na kunipa mawazo ya kushiriki kikamilifu katika miradi ya kampuni. Pia mafunzo haya huchangia kujenga uwelewa wa kikazi, kuboresha ubunifu na kuongeza fursa na maendeleo kazini.

Mimi hupendelea kunywa chai kuliko kahawa. Kwa kawaida kunywa chai ya asubuhi ili kunipa nguvu ya kuanza siku ninapo andaa chai. Kuchemsha maji kuongeza chai maziwa kidogo na sukari kwa kiasi wakati mwigine huongeza tangawizi napenda kunywa chai yangu nikiwa nyumbani kwenye mazingira tulivu hasa asubuhi. Ninapo kosa chai. Hujihisi kama siku haijaenda vizuri. Kwani ni sehemu ya taratibu yangu ya kila siku. Unanisaidia kuwa mtulivu na makini.

Ningependa kutembelea piramidi za misri kwa sababu ni moja wapo ya alama za historia za kale zinzowavutia watu wengi duniani kote kutembelea hapo kungeweza kunisaidia kuelewa jinsi watu wa kale walivyoishi, teknolojia walizo tumia kujenga majengo makubwa na utamaduni wa wakitike. Pia ni fursa ya kuona historia kwa macho yangu mwenyewe na kupata uwelewa wa kina wa ustaarabu wa kale ambao bado unavutia watu wa kizazi cha sasa.

Nawatia wenzangu moyo kwa kuwasikiliza kwa makini, kuwahimiza pale wanapohitaji, na kuwaonyesha kwamba nina amini katika uwezo wao, pia napenda kushirikiana na kupunguza mafanikio yao, na kuwasaidia kufikiria njia mbadala pale wanapokutana changamoto. Hii husaidia kuongeza kwa jamii, motisha na kuimarisha mshirikano kwa waigizaji hao kwa jamii kati yetu. Kwa hiyo, kuwatia moyo wenzangu ni sehemu ya kuhakikisha kila mmoja anahisi kuthaminiwa na kuungwa mkono.

Ndiyo, napenda kupika kwa sababu kuna nipa furaha na kuna nira, rahisishia kuandaa chakula ni nacho penda. Kupika pia ni njia ya ubunifu kwani ninaweza kujaribu viungo na mapishi mapya. Ni furaha kuona wageni wakifurahia chakula nilichopika na mara nyingine kufanya muda familia wa marafiki kwa wa kipekee. Kupika ni shughuli inayo nifanya nijisikie huru, nikiwa na ujasiri wa kujaribu mambo mapya.